Ndiyo mara mingi nimetembea kwa ziwa, nimetembea kwa mito hata siku chache zilizoisha nilikuwa kwenye mto napenda mandhari ya maji sana huwa nahisi kwamba nimetulia tu, nikisikia tu niko karibu na maji ama bahari.

Kumbu kumbu zangu za utotoni ambazo nazikumbuka ni kumbu kumbu wakati mamangu mzazi alipokuwa hai alinitunza vizuri alinipeleka sehemu kucheza alikuwa ananipikia chakula nzuri iyo ndio part yangu ya ututoni ambayo naitamani sana.

Wakati wa usiku, wakati wowote, hakuna wakati siwezi fanya kazi. But wakati wa usiku hua mzuri kwa sababu hakuna joto, kuna ile baridi. Lakini pia mchana ukakua nafanya kazi mahali uko na AC, iko tu sawa. Bora kuna hali ya hewa, iko sawa, kazi tu itaendelea.

La hasha, macho yangu yanafanya vizuri, sijawahi tamani kuwa na miwani. Mimi huona watu wote wa miwani, like, hivo ni kuwa na miwani ni ulemavu. Wangetaka kukuwa pia macho yao iko sawa, so, nashukuru sivai miwani mimi.